Naamu, napenda hesabu kwanza wakati nilipo kuwa shule chekechea nilikuwa napenda hesabu sana wakati nilipoenda chuo cha upili sikupenda hesabu sana. Sababu ilikuwa ngumu na pia nilikuwa na ile akili ya hesabu ni ngumu lakini mimi napenda hesabu naipenda sana atakama sielewi naipenda.

Kazi ninayoidhania zaidi ni kazi ya ofisini. Sababu naonanga hiyo kazi ikiwa mzuri, watu kumenyamaza, hakuna kusumbuliwa sana. Hautokatoki nje, umekaa kwa kiti yako, unafanya vitu zako kwa kompyuta. Unatumiwa baruapepe, hakuna kuzungukazunguka.

Naam, napenda kunywa maziwa sana. Hasa maziwa ya ngombe, sipendi maziwa ya kitu ingine, napenda tu ya ngombe. Napenda maziwa sababu inakuanga, inakupee, vitamini, kwa mwili, inakuongeza vitu mingi sana kwa mwili. Inakufanya ukuwe na nguvu kwa mifupa yako. Pia inafanyanga mtu asikie amechangamka inafanyanga mtu aache kusikia kutaka chai sana.

La hasha sipendi michezo ya video hiyo naonanga sana sana vijana wakicheza na mimi sinanga ujana mwingi sana kwa akili yangu mi sipendi kucheza michezo ya video napenda tu michezo ya kukimbizana hasa hasa na watoto wa mume wangu hiyo ndio tu michezo naeza sema napenda kucheza.

Ee shughuli zangu za wikendi na kuwa nimezipanga vizuri na naenda na fua nguo, nikifua nguo, nikishamaliza fua nguo, naenda kukaa na marafiki wangu, labda tunaenda mahali kukaa tu, tukilewa, tunakunywa kahawa, na tena tunacheza michezo ingine kama tunakimbizana, tunafanya michezo ya kuigiza, tunongea vile maisha imekua, napumzika pia.

Umeweza kusaidia pahali ya ambapo naweza. Kama ni mimi kazi yangu sana sana. Ni, kufunza AI. Mimi nimeifunza nimepata point kadhaa. Kadha wakadha kama sahi nimepata pointi, point ishirini, elfu ishirini na tatu.